Neno hoteli. Inamanisha jengo au taasisi inayotoa huduma za malazi, chakula na mapumziko kwa wageni au wa safiri kwa malipo. Hoteli ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kisasa. Hasa kwa watu wanao safiri kwa kazi biashara masomo na au likizo mawazo ya kuanzia kuhusu hoteli, yanaonyesha umuhimu wake katika kutoa faraja usalama na huduma bora kwa watu walioko bali na makaazi yao ya kawaida. Katika maisha ya kila siku, hoteli kutumika na watu wa makundi mbali mbali. Kuna hoteli ndogo kwa wasafiri wa kawaida na hoteli kubwa za kifahari kwa wageni wa kima taifa. Huduma zinazotolewa hotelini ni pamoja na nyumba za ya kulala. Chakula, huduma za usafiri na wakati mwingine kundi za mkutano au burudani. Hii inafanya hoteli kuwa mahali pa matumizi mengi. Kulingana na mahitaji ya wageni kwa upande wa uchumi na maendeleo ya jamii hoteli zina mchangaowa mkubwa sana. Zinataoa ajira kwa watu mengi kama wahudumu wapishi, walinzi na wasimamizi aidha hoteli huchangia kukuza utalii. Jambo linaloongeza mapato ya nchini kupende kupe. Kuendeleza miundo miundo mbinu kwa biashara na huduma za kijami. Kupitia hoteli jami hunufaika kiuchumi na kijami. Kwa uzoefu wangu binausi, kukaa hotelini hunipa hisia ya utulivu na faraja. Hasa ninaposafiri mbali na nyumbani napenda hoteli zilizo safi zenye huduma nzuri na wahudumu wenye heshima kukaa hotelini hunifanya nijiskie kudhaminiwa kama mgeni na husaidia kupumzika vizuri kabla ya kuendelea na shughuli zangu. Kwa ujumla, hoteli ni sehemu muhimu inayochangia mapumuziko. Hoteli na maendeleo ya kiuchumi na kijami.

Kauli ikowapi. Ni swali la kiswahili linalo tumiwa kuuliza mahali kitu mtu au eneo fulani ripo. Ni kauli ya msingi sana katika mawasiriano ya kila siku. Kwa sababu usaidia mtu kupata mwelekeo taalifa au msaada unaoitaji. Mawaza kuwanjia kuhusu ikowapi. Ya wanaonyesha umuhimu wa kuuliza maswali ili kuelewa mazingira yanao nzunguka. Katika maisha ya kila siku, kauli ikowapi hutumiwa mala nyingi. Tunapo kuwa hatujui mahali pa kitu fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kuuliza soko ikowapi, ofisi ikowapi, au simu yangu ikowapi. Swali hili husaidia kuondoa mkanganyiko na kutoa muda hasa katika maeneo mapya au yenye watu wengi. Kwa upande wa mawasiliano na jamii, kuuliza ikowapi humanisha ushirikiano kati ya watu, huonyesha unyenyekevu na utayali na kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa wanao uliza maswali kwa ufasaha hupata msaada. Na ulahisi wa na hujenga mausiano mazuri kwa sababu kuuliza si udhsifu bali ni njia ya kupata maarifa kwa uzoefu wangu binafsi hutumia sana kauli ikawa ya pili inapokuwa katika mizingira mapya kama sokoni shuleni au safarini. Kuuliza husaidia kuika ninako taka kwa halaka na kuwebuka kupotea. Pia hufudisha kwa kuuliza ni sehemu ya kujifunza na kuwasiliana vizuli. Kwa ujumla ikowapi ni kauli rahisi lakini muhimu sana inayosaidia mwelekeo uelewa na mawasiliano katika maisha ya kila siku.

Kauri habari yako. Ni saramu ya kawaida ya kiswahili. Inayotumiza kuuliza swali au ustawi wa mtu. Ni moja wapo ya misemo muhimu sana katika mawasiriano ya kila siku. Kwani huonyesha kauri ya heshima na pia ya kujua hali ya mwenzako. Saramu hii kutumika kama mawazo au mazungumzo na huweka msingi mzuri wa mawasiriano kati ya watu. Katika maisha ya kila siku, habari yako hutumiwa katika mazingira bali bali kama nyumbani, shuleni, kazini au barabarani. Ni saramu inayofaa kwa watu na lika zote iwe ni mtu anaye fahamu au usie fahamu. Kujibu saramu hii pia ni muhimu kwa kuonyesha adabu na heshima katika jamii. Saramu hizi husaidia kuimalisha mahusiano na kuleta ukaribu kati ya watu. Upade wa kijamii na kitamaduni kusema habari yako ni sehemu ya utamaduni na wa kiafrika unao thamini utu na mahusiano ya jamii inaosimuli simuana ujenga mshikamano amani na maelewano kutoa kusalimiana mara nyingi uonekana kama kutoa adabu au kujenga na kujenga jamii hivyo saramu hii ina mchanga mkubwa katika kudumisha maadiri na mshikamano wa kijamii. Kwa uzoefu wangu binafsi hutumia sana kauli habari yako katika mawasiliano yangu ya kila siku ninapo anza mazungumzo kwa saramu hii ujisikia nimefungua mlango wa maelewano na heshima. Pia unisaidia kuelewa hali ya mtu kabla ya kuendeleza na kuenderea na mazungumza mengine, njabo linalo nifanya niwe makini na mwenye huluma. Zaidi ya hapo, kusema habari yako hunisaidia kujenga mawasiriano mazuri na watu walio nizunguka. Watu wengi hujisikia kuthaminiwa wanapo salimiwa na hilo. Uongeza karibu wa uaminifu, nimegundua kwa salamu hizi inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mazungumza na hata siku ya mtu. Kwa ujumla habari yako si salamu ya kawaida tu bali ni ishala ya utu. Heshima na mshikamano kunderea kujii tuma katika maisha yangu. Hu nikubusha umuhimu wa kujari wengine na kujenga jamii yenye mawasiriano mazuri. Salamu hii ndogo ni ina nguvu kubwa kuleta ukaribu amani na uelewano katika kati ya watu.

Neno saba, ni nambari inayo wakilisha idadi baada ya sita na kabla ya nne. Ni moja wapo ya nambali muhimu sana zinazo tumiwa katika maisha ya kila siku kuhesabu kupanga na kueleza kiasi cha vitu au muda. Mawazo ya kuanzia kuhusu saba yana onyesha umuhimu wa nambari katika kuleta mpangilio na uelewa katika shughuli za binadamu. Katika matumizi ya kawida ya saba huonekana katika maneno mengi kama kaleda, ratiba na maisha ya kila siku. Kwa mfano, wiki ina siku saba, jambo linalosaidia kupanga shughuli za kazi. Mapumziko na majukumu ya kifamilia. Pia watu hutumia saba kuhesabu vitu kama wanafunzi darasani bidhaa sokoni au muda wa kufanya shughuli fulani kwa upande wa elimu na utamaduni nambari saba ina nafasi ya kipekee. Inatajwa mara nyingi kama nambari ya ukamilifu na bahati katika tamaduni mbalimbali. Shuleni watoto hujifunza kuhesabu kwa kutumia nambari kama saba ili kukuza uwezo wakufikiri na kutatua matatizo. Hii inaonyesha kuwa, saba ni nambari, si nambari tu, bali, pia ni sahemu ya mafunzo na imani kwa za jamii. Kwa uzoefu wangu binafsi, nambari saba huni kumbusha mpangilio wa maisha ya kila wiki, ninapo panga shughuli zangu kwa siku saba. Huni saidia kutumia muda wangu vizuri na kuhakikisha hakuna siku inapotea bure. Hii hunifanya nijisikie nimepanga na nina udhabiti wa ratiba yangu. Zaidi ya hapo, kutumia mfumo wa siku saba hunisaidia kuweka uwiano kati ya kazi na mapumziko. Nimejifunza kuwa kila siku inapaswa kuwa na kazi nzito. Na kuwepo kwa siku saba hunipa nafasi kupumuzika na kujidhamini hali hii huongeza nguvu na motisha ya kuendelea na majukumu yangu. Kwa ujumla, saba ni nambari ye nye mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Huni saidia kupanga muda kuelewana na mazungumza ya maisha na kudumisha uwiano kati ya majukumu na mapumuziko ingawa nambari rahisi maana na matumizi yake ni makubwa katika maisha ya binandamu.

Neno hifadhi linamaanisha kitendo cha kuweka kulinda au kutunza kitu ili kitumike badaye na kiharibike. Hifadhi inaweza kuwa na vitu vya kimwili kama chakula fedha au nyaraka au mambo yaliyoonekana kama kumbu kumbu ya taifa za kidigitali. Mawazo ya kuonja kuhusu hifadhi yanaonyesha umuhimu na maandalizi nidhamu na uwajibikaji katika maisha ya binandamu. Katika maisha ya kila siku, hifadhi hutumika katika maneno mengi kama, nyumbani, shuleni na kazini. Watu huhifadhi chakula kwa ajili ya matumizi ya badaye, huhifadhi pesa benki na huhifadhi nyaraka muhimu ili zisipote. Katika dunia ya kisasa hifadhi ya taarifa kwenye kompyuta au mtadaoni imekuwa muhimu sana hasa kwa kazi na masomo. Kwa upande wa mazingira na jamii, hifadhi ina maana pana zaidi. Kama hifadhi ya misitu wanyama pori na rasilimali za asili hifadhi hizi husaidia kulinda mazingira kudumisha bio wai na kuhakikisha rasilimali zinapatikana kwa vizazi vijavyo. Bila hifadhi sahihi uharibifu wa mazingira ungekuwa mkubwa na athari zake zingekuwa hatari kwa maisha ya binadamu. Kwa uzoefu wangu binafsi hifadhi inamaanisha sana katika ina nisaidia sana katika kupanga maisha yangu ninapo hifadhi fedha au vitu muhimu. Nafasi usalama na utulivu wa mawazo pia husaidia kujiandaa na mahitaji ya baada ya bila msongo wa mawazo zaidi hapo, nimejifunza umuhimu wa kuhifadhi tarifa na kumbukumbu muhimu. Hifadhi nzuri huni rahihisha kujenga tarifa inazo zihitaji kwa wakati wawote. Tabia hii imenijenga nidhamu na umakini katika kazi na masomo yangu. Kwa ujumla hifadhi ni msingi wa usalama, maendeleo na uendelevu wa maisha kuendelea kuniheshimu na kutumia ipasavyo, hunisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio, utulivu na maandalizi mazuri kwa siku za usoni.

Neno kesho linamanisha siku inayofuata baada ya leo. Ni neno linalohusishwa na wakati ujao wa karibu na hutumika sana katika kupanga mipango. Kutoa ahadi au kueleza mambo yatakayofanyika baadaye. Mawazo kwanzia kuhusu kesho yanaonyesha matumaini maandalizi na mwelekeo wa maisha ya binadamu. Katika maisha ya kila siku, kesho hutumika. Hutumiwa wakati wa kupanga shughuli kama kazi, masomo, safari au mikutano. Mtu anaweza kusema nitafanya kazi kesho au tutakutana kesho. Neno hili husaidia kuweka ratiba na kuleta uwazi katika mawasiliano hasa pale panapo hitajika. Kupanga muda. Upande wa kisaikolojia na kijamii kesho huwakilisha matumaini na malengo. Watu huishi wakijamii kuwa kesho inaweza kuwa na ubora kuliko leo. Jambo linalo wapa nguvu ya kuendelea hata wanapopambana na changamoto kesho pia hutumika na kama fulsaya. Kurekebisha makosa na ya jana na kuboresha maisha kwa uzoefu wangu binafsi, kesho hunipa motisha ya kupanga na kufanya maandalizi ninapo, ninapo tafakari kesho. Huweka malengo madogo na makubwa, yanayonisaidia kusonga mbele. Hii hufanya nijisikie nina mwelekeo wa sababu na kuendelea kujitahidi. Zaidi ya hapo, kufikiria kuhusu kesho hunipa, hunifanya nitumie muda wangu wa leo kwa busara. Ninatambua kuwa maadalizi ninayofanya leo yana athari kubwa kesho yangu. Hali hii imejenga nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kufikiria kwa mbali. Kwa ujumla, kesho ni ishara ya matumaini, mipango na maendeleo, kunikubusha kuwa maisha ni safari ya hatuwa na hatuwa. Na kila kesho ni nafasi mpya kujifunza, kuboresha na kufikiria malengo yangu.

Neno kompyuta linamanisha kifa cha kirektroniki kinachotumika kuchakata kuhifadhi na kuwasilisha tarifa kwa njia ya ki digitali. Kompyuta hutumika katika nyanja bari bari kama elimu biashara mawasilieno na utafiti. Mabaza kuanzia kuhusu kompyuta yanaonyesha jinsi tekinojia hii imekua sehemu muhimu ya maisha ya kisasa na imebadilisha namna binadamu wanavyo fanya kazi na kujifunza. Katika maisha kila siku, komputer hutumika kufanya kazi nyingi kama kuandika nyaraka kutafuta tarifa mtadaoni, kuwasiriana kwa barua pepe na kufanya hesabu au utafiti. Wanafunzi kutumia komputa kusoma walimu kufundisha na wafanyibiashara kuendesha shugri zao. Matumizi ya komputa yanalahihisha kazi yamewakoa muda na kuongeza ufanisi katika utenda kazi na shugri balibali. Kwa upande wa maendeleo ya jamii na kiuchumi komputa zinachangia sana kuhimalisha ubunifu na ajira. Sekta kama taknolojia na habali ucha kataji wa data na biyashara mtandaoni zimekua kwa kasi kutokana na matumizi ya komputa. Pia komputa zimeongeza kasi ya upatikanaji wa tarifa jambo linalo saidia watu kufanya maamuzi bora katika elimu afya na maendelewo ya kijami. Kwa uzoefu wangu binafsi, komputa nikifaa abacho ninakitumia kalibu kila siku katika masomo na kazi yangu. Ninatumia kuandika kazi kufanya utafiti kujifunza ujuzi mpya kupitia mtandao. Komputa inasaidia kwa hulu zaidi katika kujifunza na sababu ninaweza kupata talifa nyingi kwa wakati mfupibira kutegemea mtu mungine. Pia ninapo itumia kwa nidhamu hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri na kuongeza umakini. Zaidi ya hapo, matumizi ya komputa ya menijenga ya menijengea uwezo wa kufikiri kwa kina na kuwa na mpangirio. Kupitia kazi ni nafanya kwa kompita, nimejifunza umuhimu wa usahihi. Uvumilivu na ubunifu wakati mungine huni kubana na changamoto kama hititafuza kifundi au uchovu wa macho. Lakini changamoto hizo hunifundisha kuwa mvumirivu na kutafuta suruhisho. Kompyuta pia inanisaidia kukuza ujuzi wa kidigitali ambayo ni muhimu sana katika dunia ya sasa kwa ujumla kompyuta imekuwa sehemu muhimu ya maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma imenifungulia fursa nyingi za kujifunza, kufanya kazi na ufanisi na kujiandaw kwa ni mustakabali unaotegemea teknolojia ninaitazama kompyuta kama chombo cha maendeleo na si burudani tu. Ninaamini matumizi sahihi ya kompyuta yanaweza kubadilisha maisha ya mtu na jamii kwa ujumla.

Neno bahati njema linamaanisha tukio la heri. Au matukio chanya yanayo kupata bila kutegemea juhudi za mara moja lakini mara nyingi hutokea kwa wakati unaofaa au kwa njia inayotarajiwa. Bahati njema mara nyingi huonekana kama neema. Fursa au matokeo chanya ya mambo ambayo mtu anaweza kuwa hajarithia au kuyapanga mawazo ya kuongea kuhusu bahati njema yanaonyesha umuhimu wa matumaini, imani na nafasi za maisha ambazo hazipatikani kwa urahisi. Katika maisha ya kila siku bahati njema inaweza kuonekana katika mambo madogo au makubwa. Mfano, mtu anaweza kupata nafasi ya ajira bila kutarajia. Kupata marafiki wazuri au kucheza nzuri katika mitihani bila maandalizi makubwa. Bahati njema hutoa fursa ya kutia moyo na mara nyingi kuibua shukran kwa kile mtu anachopata aidha, mara nyingi huchangia kufanikisha mambo kwa urahisi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kwa upande wa maadili na maisha ya kijamii bahati njema nikipa kipengele cha kuhamasisha matumaini na imani. Watu wanaopata bahati njema huwa na moyo wa kusaidia wengine. Kuonyesha shukran na kuenzi fursa wanazopata. Hii huchangia mshikamano wa kijamii na kuchangia jamii yenye furaha. Ushirikiano na mshikamano wa kweli. Kwa uzoefu wangu binafsi. Bahati njema inasaidia katika nyanja nyingi za maisha yangu. Kwa mfano, mara nyingi nimepata msaada wa wakati unaofaa. Kutoka kwa familia marafiki au hata watu niliokosa kabisa. Jambo ambalo linanisaidia kuepuka changamoto kubwa. Pia mara nyingine nimeweza kufanikisha kazi na kupata fursa bila kutarajia. Jambo ambalo limeongeza fursa motisha na kuimarisha imani yangu kwa mambo mazuri hutokea kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hapo, kufahamu kuwa bahati njema inaweza kutokea, kunanifanya nitumie kila siku kwa busara zaidi, nimejifunza kuwa kila fursa ndogo au kubwa, ni thamani ya na haipaswi kupuuzi kupuuzia. Hii inamanisha kuwa mtu makini mwenye shukran anayejua kuthamini kila tukio chanya linalomjia katika maisha yake. Pia bahati njema hufanya nithamani usaidizi wa wengine na kuenzi kazi nzuri wanazofanya kwa ajili yangu bila kujali nafasi. Kwa ujumla, bahati njema ni kipengele muhimu sana cha maisha, kinachochangia furaha, matumaini na maendeleo ya binafsi, kuitambua na kuithamini kunanisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu, shukrani na mwelekeo chanya katika maisha. Bahati njema sio tu matokeo ya bahati bali pia ni mwongozo wa kuendelea kuwa makini. Mwenye uvumilivu na mwenye moyo wa kuthamini kila fursa inapo inayopatikana.

Neno matunda. Inamaanisha sehemu ya mmea au mti. Inayotumika kama chakula mara nyingi na yenye ladha tamu rangi nzuri na yenye virutubisho muhimu kwa afya ya binadamu matunda ni chanzo kikuu cha vitamini. Madini na nyuzi nyuzi zinazo saidia mwili kufanya kazi vizuri kuimarisha kinga na kudumisha afya njema mawazo ya kuanzia kuhusu matunda yanaonyesha umuhimu wake katika lishe afya na maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, matunda hutumika kama chakula cha kifungua kinywa, vitafunio au sehemu ya milo kamili. Mfano, watu hulatunda kama ndizi, maembe apples au embe pamoja na chakula kingine. Matunda pia hutumika kutengeneza juisi, keki au vinywaji vingine. Kutumia matunda kila siku, husaidia mwili kupata nguvu na kudumisha afya hukupia kunachangia ladha na lahawa wakati wa kula. Kwa upande wa elimu, afya na jamii matunda ni enzo muhimu kwa kufundisha watoto. Umuhimu walishe bora shule nyingi hutoa matunda kwa wanafunzi iliku hakikisha wanapata vitamini na madini muhimu pia uzalishangi wa matunda ni sehemu ya uchumi wa familia na jamii. Kwa wamiliki wa bustani au wakulima hupata kipato kupitia mauzo ya matunda sokoni au kwa wateja. Hivyo, matunda ni sehemu ya maisha yenye faida nyingi ya afya. Kijamii na kiuchumi uzoefu wangu binafsi matunda yanaweza kuwa sehemu ya maisha yangu kila siku. Ninapo kula tunda asubuhi kama ndizi au apple hunipa nguvu za kuanzia siku vizuri. Pia mara nyingi hutumika kama vifunio katika kama masomo au kazi jambo linalo linanisaidia kuwa nijiskie mzima na nikiwa na afya bora, jambo linaloongeza motisha na kufanya kazi kwa bidii zaidi ya hapo kula matunda kumekuwa sehemu ya nidhamu yangu ya kiafya nimejifunza kwamba matunda yenye rangi tofauti hutoa virutubisho mbalimbali na hivyo ni vizuri kuchanganya haina tofauti kila siku. Hii imenifanya nitengeneze ratiba ya kula matunda ili kudumisha afya yangu na kuongeza umakini na nguvu za kimwili. Kutumia matunda pia kunanifundisha kuthamini kazi ya wakulima na kutoa shukrani kwa chakula ninacho kula. Kwa ujumla, matunda siyo tu chakula bali ni sehemu muhimu ya maisha yenye, mchango mkubwa kiafya, kijamii na kibinafsi. Kuendelea kutumia, kuyatumia kwa uangalifu kunanisadia kuwa na afya njema, nguvu na fursa ya kila siku. Matunda huchangia ustawi wangu na nidhamu ya lishe na kuelewa umuhimu wa kuchangia chakua chenye virutubisho kwa maisha yenye tija.

Neno mfanyikazi? Linamaanisha mtu anayefanya kazi fulani ili kupata kipato au kushiriki katika shughuli za kijamii, kiuchumi au kibiashara. Mfanyikazi anaweza kuwa katika sekta za uma au binafsi na kazi zake zinaweza kuwa za ofisi, shabani, viwandani au nyumbani. Mawazo ya kuanzia kuhusu mfanyikazi yanaonyesha nafasi yake muhimu katika maendeleo ya jamii, uchumi na maisha ya kila siku ya binadamu. Katika maisha ya kila siku, mfanyikazi huchangia katika uzalishaji wa mali, utoaji wa huduma na utunzaji wa mazingira ya kazi. Mfanyikazi anaweza kuwa mwalimu daktari, fundi, mfanyibiashara au mfanyikazi wa nyumbani. Kila mfanyikazi anapochangia kwa bidii huongeza ufanisi wa kazi kuendeleza familia yake na kutoa huduma muhimu kwa jamii. Hii inaonyesha kwamba mfanyikazi ni kiungo muhimu cha maendeleo na ustawi wa kila mtu. Kwa upande wa kiuchumi na jamii, mfanyikazi ni msingi wa ukuaji wa taifa. Ajira zinazopatikana kwa urahisi mtu anapata kipato cha kijukumu na familia yake. Pia wafanyikazi huchangia katika uzalishaji wa bidhaa huduma na maendeleo ya miundo mbinu. Mfanyikazi mzuri huongeza tija huchangia ubunifu na mara nyingi huibua fursa mpya za maendeleo katika jamii. Hivyo, mchango wa wafanyikazi unaonekana katika nyanja zote za maisha kuanzia kiuchumi hadi kijamii. Kwa uzoefu wangu binafsi, mfanyikazi ni mtu anaye. Ninayemheshimu sana kwa sababu, nimeona jinsi bidii na uwajibi. Kaji wake unavyobadilisha maisha. Nimejifunza kwamba kila mfanyikazi haji. Haijalishi anafanya kazi kubwa au ndogo. Anachangia kwenye ustawi wa familia na jamii katika maisha yangu. Kushirikiana na wafanyikazi wazoefu kunanifundisha umuhimu wa nidhamu uwajibikaji na kushirikiana kwa bidii ili kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hapo kuona jitihada za mfanyikazi kunanifanya nidhamini zaidi kila kazi kubwa au ndogo. Nimegundua kuwa mafanikio ya mtu binafsi au jamii hutegemea juhudi za wafanyikazi wanaoshirikiana. Kuonyesha bidii na kutumia ujuzi wao kwa ufanisi. Pia ni muhimu kuelewa changamoto wanaokabiliana nazo kama muda mrefu wa kazi. Msongo na changamoto za kifedha na kudhamini jinsi wanavyoshughulikia hali hizo kwa ustadi. Kwa ujumla, mfanyikazi ni msingi wa maendeleo kwa kijamii, kiuchumi na kisaikolojia kuendelea kumheshimu kumsaidia na kushirikiana naye kunanisaidia kuelewa thamani ya bidii nidhamu na uwajibikaji katika maisha. Mfanyikazi si tu mtu wa huduma au uzalishaji. Pia ni kielelezo cha mshikamano ustawi maendeleo na ya familia na jamii kwa ujumla.

Neno futa linamaanisha kitendo cha kusafisha kuondoa au kuondoa kitu kilichowekwa au kilichopo mahali fulani katika maisha ya kila siku. Futa huu hutumika sana kuondoa uchafu alama au makosa iwe ni kwenye uso nguo meza au hata kwenye vifaa vya kidijitali. Mawazo ya kuanzia kuhusu futa yanaonyesha umuhimu wa usafi nidhamu na utunzaji wa mali au mazingira yaliyo tunzi, yalio tuzunguka. Katika maisha ya kila siku, futa hutumika kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, mtu anaweza kufuta meza baada ya kula futa ubao wa shule kabla au baada somo. Au kufuta skini ya kompyuta ili iwe safi. Kitendo hiki husaidia kudumisha usafi. Kupunguza magonjwa na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Na yenye mpangilio mzuri aitha kufuta mara kwa mara huonyesha nidhamu na utunzaji wa mali binafsi au za pamoja. Kwa upande wa kijamii na tamaduni kufuta pia huchangia katika heshima na mshikamano wa watu. Wanaposhirikiana katika ku kufuta au kusafisha eneo fulani. Inaboresha mazingira ya kila mtu na huimarisha mshikamano wa kijamii. Hii ni muhimu katika nyumba shule ofisi na hata maeneo ya ibada kwani usafi ni muhimu. Na ya heshima ya na utu. Kwa uzoefu wangu binafsi futa ni kitendo ambacho kina nisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku ninapofuta meza ubao au vifaa vyangu vya shule na nyumbani. Ninajisikia furaha na utulivu wa mazingira. Kutumia muda wangu kufuta mara kwa mara. Kuna nifanya nijisikie nikiwa na nidhamu na kuuboresha mtazamo wangu. Na kutumia kila siku kwa uangalifu. Pia kufanya hivyo kuna nifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine kudumisha usafi wa pamoja. Zaidi ya hapo kufanya kitendo cha futa kimekuwa sehemu ya mafunzo na uvumilivu na nidhamu kwa maisha yangu. Ninajifunza kuwa usafi si lazima tu ili kuondoa uchafu mbali pia ni ishara ya utunzaji wa mali heshima kwa wengine na uangalifu wa mwili na akili. Hii imenifanya nithamini zaidi shuguli ndogo. Ila siku ambayo zinaweza kuboresha maisha yangu ya na utu wangu. Kwa ujumla, futa si kitendo cha kawaida tu. Bali ni msingi wa maisha yenye mpangilio heshima na nithamu. Kuendelea kufuta mara kwa mara kuna nifundisha utunzaji mshikamano wa kijamii na uangalifu wa kibinafsi kitendo hiki ndio kina nguvu kubwa katika kuendeleza maisha safi yenye afya na yenye tija kwa binafsi na kwa jamii kwa ujumla.

Neno hasaa linamanisha kielezo kinacho tumika kuashilia jabo muhimu zaidi linalo lengwa au linalo pewa kipau bele maalumu katika mazungumuzo au maandishi. Kauli hii hutumika kwa kueleza jambo lililo muhimu zaidi kuliko mengine au kushisitiza umuhimu wa kitu fulani. Mawaza kuanzia kuhusu hasa ya nayo onyesha jinsi maneno madogo ya musisitizo ya navyo saidia kuelewa, kueleweka kwa usahihi na kuimarisha mawasiliano. Katika maisha kila siku hasa, hutumika mala nyingi tunapokuwa tunataka kueleza jambo lenye umuhimu mkubwa mfano. Mtu anaweza kusema nahitaji usaidizi wako hasa kesho. Au tunapaswa kulipa kodi hasa kabla ya mwisho wa mwezi. Manono haya husidia kuhakikisha ujumbe unafikishwa kwa uwazi na kuwenyesha kipu mbele cha jambo fulani. Kwa hivyo, kauli hasa ni muhimu katika kupanga kueleza hoja au kuhakikisha muasili ya yanakuwa yenye ufanisi. Kwa upande wa kijami na elimu hasa ni muhimu katika kusisitiza mafunzo maamuzi au umuhimu wa mila na desturi. Kwa mfano, warimu hutumia hasa kueleza sehemu muhimu za somo. Wazazi wanapo sema kwa watoto au viongozi wanapo toa mwongozo. Hii huchangia ufahamu nidhamu na uzubuto. Katika kuchukua hatua zinazofa, kauli hii hutua msingi wa uwazi na mshikamano wa maelewano katika jami. Kwa uzoefu wangu binafsi hasa ni neno ninalo uliza mara kwa mara hili kufafanua kipa umbele cha mambo kwa mfano nikiwa kwenye kazi au masamoni nasema na hitaji kumalizia hili hasa kabla ya munda unapo gawa. Ili kuhakikisha ninajishugulisha na jambo muhimu kwanza. Hii menifunisha kupanga vipau mbele vizuri kushugulikia mambo kwa mpangirlo na kuepuka kupoteza munda. Kwa kutumia hasa inahakikisha kazi yangu inakamilika kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Zaidi hapo kutumia hasa kuna nifundisha umuhimu wa kuwelewa jabo ni liliilo muhimu. Zaidi katika kila hali nimegundua kuwa kwa kuzingatia kipaumbele inaweza kushugulikia changamoto kwa busara na kupunguza msongo na kufanya maamuzi bora. Kauli hii pia imenifundisha uvumilivu na nidhamu kwani ninahitaji kuwekeza muda, nguvu na akili kwenye jambo lililo muhimu zaidi kabla ya mengine. Kwa ujumla, hasa ni neno nzuri, linalo changia mpangirio nidhamu na mawasiria yenye. Tija, kuendelea, kutumia, kuna saidia kupanga maisha yangu, kuzingatia vipa ubeale viyangu na kufanikisha malengo muhimu. Hivyo, kauli hii dogo yenye maana mkubwa huchangia ustawi wa kila siku. Mafanikyo binafsi na mshikamano wa kijami kwa ujumla.

Neno siri lina maanisha kiulizi. Mwongozo au njia ya kuthibiti kuingia au kutoka kwenye eneo fulani. Neno siri hutumika kulinda mali watu au hifadhi ya maeneo muhimu na mara nyingi huashiria ulinzi usalama na mpangilio. Mawazo ya kuanzia kuhusu neno siri yanaonyesha umuhimu wa uangalifu. Usalama na kudumisha mpangilio katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, neno siri hutumika katika nyanja mbali mbali. Mfano, nyumba nyingi zinakuwa na neno siri kuzuia watu walio wasio alikwa ofisini huweka neno siri kuzuia wahalifu au kuhakikisha wafanyikazi wana ingia kwa ruhusa na maeneo ya umma huwekwa neno siri kudhibiti mtiririko wa watu hili husaidia kuhakikisha usalama kuzuia uharibifu na kudumisha mpangilio wa kila eneo kwa upande wa kijamii na tamaduni. Neno siri huchangia katika kudumisha heshima nidhamu na utunzaji wa mali katika familia shule au jamii. Kuwepo kwa neno siri kuna fundisha watoto na watu wakubwa umuhimu wa kuheshimu mali ya za wengine na kuzingatia sheria zilizowekwa. Hii pia huonyesha utunzi wa mali mpangilio na mshikamano wa kijamii. Kwa uzoefu wangu binafsi, neno siri ina imenisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Kuimarisha usalama na mpangilio nilipo kuwa nikiwa nyumbani kuwepo kwa neno siri kuna nifanya nijisikie salama na kuwaminika kwa mali zangu na hazi haribiwi au kupotea katika sehemu za kazi kuona jinsi neno siri linavyotumika kunanifundisha nidhamu mpangilio na uwajibikaji katika kuingia na kutoka. Hali hii imenifundisha kudhamini usalama mpangilio na kuona umuhimu wa mwogozo katika maisha ya kila siku zaidi ya hapo neno siri kimenifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine kwa uwajibikaji kwa mfano katika maeneo ya shule au kazini. Kufuata neno siri au kanuni zake kuna himiza, heshima, mshikamano na kijamii. Pia kuna kumetambua kuwa kuweko kwa kizuizi ni muhimu kwa kuzuia tuu bali pia kwa kufundisha nidhamu. Uwajibikaji na kutunza mali na mahali pale hii imenifundisha kuwa Kila Kizuizi au mwongozo unalenga kuimarisha ustawi na kila mtu huhakikisha maisha ya naendelea kwa mpangilio. Kwa ujumla. Neno siri ni kipengele muhimu katika maisha ya kila siku na jamii kuendelea kuelewa na kuheshimu neno siri hunisaidia kuwa makini. Mwenye nidhamu na mnyenyekevu linachangia usalama mpangilio na mshikamano wa kijamii na linatufundisha kudhamini mali, kuzingatia sheria na kuishi kwa amani. Neno siri si tu kizuizi, cha kimwili, bali pia mungozo wa maadili na ustawi wa kila siku.

Neno bajeti. Inamaanisha mpango wa kifedha unaoandaliwa katika muda fulani unaoonyesha mapato yanayotarajiwa na matumizi yanayopaswa kufanywa. Bajeti ni chombo muhimu katika maisha ya kila siku. Biashara serikali na hata familia kwani husaidia kupanga rasilimali kwa busara kuepuka upotevu na kufanikisha malengo. Mawazo ya kuanzia kuhusu bajeti yanaonyesha umuhimu wa mipango nidhamu ya kifedha na utunzaji wa rasilimali. Katika maisha ya kila siku bajeti hutumika kupanga matumizi ya kipato cha mtu binafsi familia au shirika mfano mtu anaweza kuandaa bajeti ya wezi kwa ajili ya chakula. Malipo ya nyumba, elimu na watoto na burudani biashara hufanya bajeji ya mapato na matumizi na kuhakikisha hawapti hasara na serikali. Huandaa bajeti ya kitaifa ili kuhakikisha rasilimali zimegawawanywa kwa usawa na kufanikisha maendeleo ya taifa. Bajeti husaidia kuona ni wapi rasilimali zinapaswa kupelekwa ni kiasi gani cha kutumiwa na jinsi ya kuendesha shughuli kwa ufanisi. Kwa upande wa kijamii na elimu bajeti huchangia mafunzo ya nidhamu, uwajibikaji na mipango. Kujifunza kuandaa bajeti husaidia watu hasa vijana kuelewa umuhimu wa kuishi ndani ya kipato chao. Kuepuka madeni yasiohitajika na kupanga maisha kwa ufanisi. Hii pia huchangia kuendeleza jamii yenye nidhamu ya kifedha. Mshikamano wa familia na maendeleo endelevu. Bajeti ni msingi wa maendeleo ya kifedha kwani mtu au familia iliokuwa na bajeti mara nyingi hukumbana na matatizo ya kifedha na msongo wa mawazo. Kwa uzoefu wangu binafsi bajeti inasaidia kupanga maisha yangu ya kifedha kwa busara na kwa mfano kuandaa bajeti ya mwezi hunisaidia kujua ni kiasi gani cha kutumia kwa chakula malipo ya shule usafiri na shughuli nyingine hii imenifundisha nidhamu la kifedha. Uvumilivu na mpangilio pia bajeti imenifundisha jinsi ya kuweza kueka rasilimali kwa busara. Kuepuka matumizi yasio ya lazima na kuhakikisha kwamba kila shilingi ninayotumia inachangia mafanikio yangu binafsi au familia. Zaidi ya hapo kuzingatia bajeti kumenifundisha umuhimu wa kupanga muda na kuangalia vipaumbele nimegundua kuwa kila shilingi lazima ipangwe kwa uangalifu na kuunda bajeti hunifanya nishughulikie mambo muhimu kwanza kabla ya mengine. Pia bajeti imenifundisha unyenyekevu na uvumilivu kwani mara nyingine ni lazima nipunguze matumizi yasiyo ya lazima ili kufanikisha malengo makuu. Hali hii imenifundisha nidhamu ya kifedha ambayo ni muhimu kwa maendeleo binafsi na familia. Kwa ujumla, bajeti ni chombo muhimu cha kupanga, kuthibiti, kuni kufanikisha matumizi ya rasilimali, kuendelea kutumia bajeti kunanisaidia kuwa na nidhamu mpangilio na mshikamano wa kifamilia na kijamii bajeti s itu mpango wa kifedha bali pia ni mwongozo wa maisha yenye tija ustawi na maendeleo endelevu inachangia mafanikio binafsi na ya kijamii kwa ujumla.

Neno changamoto linamanisha kizuizi, tatizo au hali ngumu inayohitaji juhudi, ujuzi na uvumilivu au ubunifu ili kushughulikiwa. Changamoto ni sehemu ya maisha ya kila siku kwani zinatokea katika elimu, kazi, familia, jamii na hata katika maendeleo binafsi. Mawazo ya kuanzia kuhusu changamoto yanaonyesha jinsi kushughulikia matatizo kunavyohitaji nidhamu, uvumilivu na mipango madhubuti. Katika maisha ya kila siku, changamoto hutokea kwa njia mbalimbali. Mfano, mwanafunzi anaweza kukubaliana na changamoto ya masomo magumu. Mfanyikazi anaweza kukabiriana na changamoto ya kazi yenye muda mgumu na shinikizo na familia inaweza kukabiriana na changamoto za kifedha na mahusiano. Changamoto hizi hutoa fursa ya kujifunza ujasiri ubunifu na jinsi ya kushughulikia hali ngumu kwa busara. Kwa hivyo, changamoto si tu ni matatizo bali pia ni njia ya ukaaji binafsi na maendeleo ya kila mmoja. Kwa upande wa kijamii na elimu, changamoto huchangia mafunzo ya nidhamu, mshikamano na maendeleo ya kijamii. Watu wanaposhirikiana kushughulikia changamoto hujenga mshikamano kuonyesha usaidizi na kuuendeleza urafiki na mshikamano wa kijamii. Katika shule, changamoto zinasaidia watoto kujifunza uvumilivu jinsi ya kushirikiana na wengine na kutafuta suluhisho kwa njia ya ubunifu. Hii inaonyesha kwamba changamoto ni sehemu muhimu kwa mafunzo ya maisha. Kwa uzoefu wangu binafsi, changamoto zimekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ambazo zimenifundisha nidhamu uvumilivu na ustadi wa kutafuta suluhisho. Nilipokuwa nikikabiliana na changamoto za masomo nilijifunza kupanga muda wangu vizuri kuomba msaada wakati ninapohitajika na kutumia mbinu za ubunifu kuhakikisha malengo. Changamoto hizi pia zimenifundisha umuhimu wa kutokana kutokata tamaa kuendelea kushirikiana na wengine na kuthamini kila hatua ndogo ya mafanikio. Zaidi ya hapo, kushughulikia changamoto kumenifundisha umuhimu wa mipangilio, uvumilivu na ubunifu katika kila jambo. Nimegundua kuwa changamoto iwe ndogo au kubwa huongeza nguvu ya akili, huimarisha utu na nidhamu, na huchangia ukuaji wa kibinafsi na kijamii. Changamoto pia hufundisha kushirikiana kuzingatia maoni ya wengine na kutafuta suluhisho bora badala ya kukata tamaa au kulalamika. Kwa ujumla changamoto ni sehemu ya maisha inayoweza kuepukika lakini yenye thamani kubwa. Kuendelea kushughulikia changamoto kwa nidhamu, uvumilivu na ubunifu kunanisaidia kufanikisha malengo binafsi kukuza mshikamano wa kijamii na kuongeza maendeleo endelevu. Changamoto siyo tu matatizo bali ni fursa ya kujifunza kukuwa na kuwa mtu bora katika kila nyanja ya maisha.

Neno zamani lina maanisha kipindi kilicho pita mara nyingi kikihusiana na historia matokeo yaliyotokea au maisha ya awali kabla ya sasa. Zamani ni neno lililotumika kueleza muda uliopita. Kutafakari yaliopita na kuelewa mafundisho yalioweza kutumika katika maisha ya sasa. Mawazo ya kuanzia kuhusu zamani yanaonyesha umuhimu na kumbukumbu historia na kujifunza kutoka kwenye matokeo ya awali. Katika maisha ya kila siku, zamani hutumika kueleza matokeo yalio tokea mila, desturi au hali ya maisha kabla ya sasa. Mfano, mtu anaweza kusema, zamani watoto walikua wakicheza nje bila teknolojia. Au zamani maisha yalikuwa magumu lakini watu walisaidiana. Kauli hizi husaidia kuelewa mabadiliko ya maisha kuenzi historia na kudhamini mafanikio ya sasa kujifunza kutoka kwenye yalio pita. Kwa upande wa kijamii na tamaduni zamani ni kipengele cha kujifunza na kudumisha mira maadili na mafunzo ya vizazi vilivyo pita. Wazee hufundisha vijana kuhusu maisha ya zamani changamoto walizo kabiliana nazo na suluhisho walizo tumia. Hii huchangia kukuza mshikamano wa kijamii unyenyekevu na nidhamu kwani historia hufundisha kuenzi madili na kushirikiana kwa faida ya wote. Kwa uzoefu wangu binafsi, zamani imenisaidia kuelewa dhamani ya maisha na kuelewa jinsi matokeo ya awali yalivyo weza kuadhiri sasa na baadaye. Nilipo kuwa nikisikiliza hadithi za wazee kuhusu maisha ya zamani nilijifunza nidhamu uvumilivu na mbinu za kushugulika na changamoto ambazo bado zimeweza kutumika leo. Kukumbuka matokeo ya zamani kunanisaidia kutambua umuhimu na historia na kujifunza kutokana makosa na mafanikio ya awali. Zaidi ya hapo, kutafakari kuhusu zamani kumenifundisha kudhamini muda, kazi, ngumu na jitihada za vizazi vilivyo pita. Nimegundua kuwa kuzingatia historia na maisha ya zamani kunanisaidia kukuwa mtu makini zaidi mwenye mpangilio na anayejua kudhamini kila fursa. Pia kuni fundisha uvumilivu unyenyekevu na heshima kwa walio tangulia kwani mafanikio ya sasa ni matokeo ya jitihada za zamani. Kwa ujumla, zamani ni kipengele muhimu katika maisha ya kila siku. Historia na maendeleo ya kijamii kuendelea kukumbuka na kudhamini historia kunanisaidia kuwa na busara, mpangilio na mshikamano katika maisha. Zamani siyo tu kipindi kilicho, pita bali ni mwongozo na mafunzo, nidhamu na mafanikio ya sasa na ya baadaye.

Neno programu tumizi linamaanisha programu za kompyuta au kifaa cha kidigitali zinazo undwa kusaidia mtu katika kutekeleza kazi fulani. Programu tumizi zinaweza kuwaza kuandika maandishi kuhesabu kutuma ujumbe kupanga ratiba kuchunguza data au burudani mawazo ya kuanzia kuhusu programu tumizi yanaonyesha umuhimu wa teknolojia katika maisha ya kila siku. Kuongeza ufanisi na kurahihisha kazi. Katika maisha ya kila siku, programu tumizi hu tumika kwa njia mbali mbali. Mfano, mtu anaweza kutumia programu tumizi ya kalenda kupanga shuguli za kila siku. Kutumia programu za mahesabu kudhibiti bajeti au kutumia programu za kuandika maandishi kufanikisha kazi ya shule na ofisi. Programu tumizi pia husaidia kufanikisha kazi kwa haraka, kupunguza makosa na kuongeza usahihi jambo linalo ongeza ufanisi wa mtu binafsi au wa timu. Kwa upande wa jamii na elimu, programu tumizi huchangia mafunzo elimu ya mtandaoni na mshikamano wa wajamii, watoto na vijana kutumia programu hizi za kujifunza wana wasiliana na kushirikiana katika miradi ya pamoja. Wafanyi kazi hutumia programu tumizi kwa kazi ili ku shirikiana kupanga ratiba na kudhibiti taarifa muhimu. Hii inaonyesha kuwa programu hizi si tu zana za kiteknolojia bali pia ni chachu ya maendeleo. Mshikamano na mafunzo ya kisasa kwa uzoefu wangu binafsi programu tumizi inasaidia sana katika maisha yangu ya kila siku nilipo kuwa nikitumia programu za kuandika maandishi kupanga ratiba na kuhesabu bajeti. Niligundua jinsi teknolojia inaweza kurahihisha kazi na kunipa muda zaidi wa kufanya mambo mengine. Programu tumizi pia zinafundisha mpangilio nidhamu na usahihi kwani kila kazi inahitaji kufanywa kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hapo, kujifunza kutumia programu tumizi kumenifundisha umuhimu wa teknolojia katika maisha ya kisasa. Nimegundua kuwa zana hizi hutoa fursa ya kuongeza ufanisi kuunda miradi yenye mafanikio na kushirikiana kwa urahisi na wengine bila vizuizi vya muda au nafasi. Pia programu tumizi zina nifundisha ubunifu kwani mara nyingi kufanya kazi kwa njia ya kipekee ambayo mtu haangalii kama zinazowezekana bila teknolojia kwa ujumla programu tumizi ni dhana muhimu katika maisha ya kila siku. Elimu kazi na mshikamano wa kijamii kuendelea kuzitumia kwa busara, kuna nisaidia kuongeza ufanisi, kudhibiti muda na raslimali na kunifanikisha malengo binafsi na ya kijamii. Programu tumizi si tu zana za kiteknolojia bali pia chachu ya maendeleo, nidhamu na mshikamano katika maisha ya kisasa.

Neno nyeusi inarejelea rangi yenye giza ambayo mara nyingi inalinganishwa na ukosefu wa mwanga kiasiri. Nyeusi ni moja ya rangi musingi katika taswira ya rangi inayo onyesha kina siri au uzito wa hisia. Kinyume na rangi nyepesi kama nyeupe nyeusi haina muanga unaonekana na kwa hivyo mara nyingi uchukuliwa kama ishara ya unyebu, unyenyekevu, utulivu na hata ukoseu hata hofu, zaidi ya kuwa langi nyeusi. Pia huchukua maana ya kifalasafa kitamaduni na kijami inawakilisha mkawanyiko wa hisia na dhana bali bali katika maisha ya kila siku. Nyeusi inatumika katika maisha ya kila siku kwa namna nyingi. Katika mitido ya mavazi imekua iki chukuliwa kama langi ya heshima. Ustalabu na ulahisi wa kuonyesha na langi nyingine. Katika teknolojia, mbithaa kama simu kompyuta na vifaa vya kielektroniki. Mara nyingi utatua taswira ya kisasa na kisasa. Zaidi ya hayo, nyeusi hutumika katika sanaa na picha za kisanii ilikuonyesha hali ya huzuni, utulivu au chunguzi wa kina. Katika jamii, rangi hii pia inahusiana na mia na sherehe fulani kama vile mabolezo ikionyesha heshima na kudumu kubu kubu. Kijamii, nyeusi inamaanisha zaidi ya rangi ni arama ya utabulisho. Hathi na amara nyingine hata misukumo ya kihisia. Kitamaduni katika baadhi ya jamii nyeusi inaweza kuhashiria nguvu eshima na uthabiti huku katika nyingine ikiusishwa na uzuni na giza. Kiuchumi mavazi na bidhaa nyeusi mara nyingi huu pendwa kutokana na urahisi wake wa maumbo na kudumu. Hivyo kuadhiri mitido ya biashara katika elimu na taluma, nyeusi hutumika kama rangi ya maandiko vitabu na vyobo vya kujifunza kwa sababu na urahisi wake wa kusoma na kumanyesho. Maelezo kwa wazi. Hivyo, nyeusi inabeba tathamini kubwa katika sehemu nyingi za maisha ya kijami kiuchumi na kitamaduni maisha yangu ya kilasiku yamejaa taswira ya matumizi nyeusi. Mimi binafsi huu pendelea kuvaa mavazi nyeusi kwa sababu ya nanipa hisia ya utulivu na kujiamini. Ususan katika hali ya kazi au mikutano muhimu. Nyumbani sehemu nyingi za samani zangu ni nyeusi. Njabo linaro nipa hisia ya usafi. Mpangilio urahisi na huduma katika mitido ya teknolojia. Simu na kompyuta zangu ni nyeusi zimekuwa sehemu ya urahisi wa maisha yangu zikiwa na uimara na mvuto wa kisasa hii imechangia sana katika jinsi ninavyo panga vitu vyangu. Kuonyesha taswira yangu binafsi na kuunda hisia ya amani katika mazingira nilio nayo. Kuchunguza umuhimu wa nyeusi kuna nifundisha kwamba rangi situ sura ya kuona. Mbali ni sehemu ya hisia matumizi ya kila siku nyeusi imenifundisha unyenyekevu kwa kuwa mara nyingi inalingana na hali ya kimya. Kuzigatia mabo kwa kina pia changamoto katha inajitokeza hasa katika baadhi ya mtazamo wa kijami. Inaweza kuona langi hii kama giza au huzuni. Jabo abaro inahitaji kuelewa muktaza na tafsiri ya langi katika tamaduni tofauti faida zake ni kubwa inanikubusha tamani ya gulahisi. Uthebiti na utulivu na inawezesha kuwa makini katika utenzi wa langi katika maisha yangu ya kila siku.

Usirikiano ni hali ya mchakato ambapo watu makundi au mashirika wanaweza shirikiana ili kufanikisha marengo ya pamoja. Ni matokeo ya kushirikiana kwa rasrimari, mawazo au juhudi ili kila ma mshiriki aweze kupata faida ya pamoja. Ushirikiano unaweza kuwa wa kifamilia, kijamii, kibiashara na hata kimataifa. Na mara nyingi, unahusiana na mawasiriano mazuri uaminifu na uwajibikaji. Kimsingi, ushirikiano ni kipimo cha uwezo wa watu kufanya kazi pamoja kwa amani kuelewana na kushirikiana bila kugongana ushirikiano ni muhimu katika maisha ya kila siku katika familia wanandoa na watoto hushirikiana katika kazi za nyumbani na uamuzi wa familia. Kijamii, wanajami, hushirikiana katika shugri za maendeleo. Kama vile usafi na muda, michezo au misaada kwa wagonjwa na masikini katika kazi au biashara timu, ushirikiana ili kufanikisha miradi, kuongeza ufanisi na kufanikisha malengo ya pamoja. Ushirikiano pia huchangia kuboresha mawasiliano kuodoa migongano na kuongeza uelewa wa kila mshiriki kuhusu umuhimu wa kushirikiana katika kufanikisha kazi. Kijamii, ushirikiano unauda msingi wa mikutano na mshikamano wa kijamii. Kitamaduni baadhi ya jamii zina thamini ushirikiano katika sherehe. Shughuli za kilimo na mira mbali mbali ikionyesha umuhimu wa kushirikiana katika kudumisha maisha ya pamoja. Kibiashara, mashirika yanayo shirikiana yanaweza kupanua wigo wa huduma kuongeza faida na kukuza maendeleo edelevu. Kiuchumi ushirikiano huwezesha kugawana rasirimali na kupata matokeo bora. Zaidi katika elimu wanafunzi hushirikiana katika miradi ya kikudi kujifunza kwa pamoja na kukuza uelewa kwa pamoja na maswala magumu. Kwa hivyo ushirikiano unaadhiri pande nyingi za maisha kutoka kijamii hadi kibiashara na kielimu. Katika maisha yangu ya kila siku ushirikiano unaonekana wazi katika familia kazi na marafiki. Mimi binafsi hupenda kushirikiana katika shughuli za nyubani na familia yangu kama vile kupika kugawana bajeti na kushirikiana katika malezi ya watoto. Kazi zangu za kitaaluma pia zinahitaji kushirikiana na wenzangu katika miradi na kikundi. Kushirikiana mawazo na kusaidiana pale changamoto zinapotokea. Katika jamii yangu, mara nyingi hushirikiana katika shughuli za kijamii kama kusaidiana na majirani katika shughuli za usafi au hafula za kijamii. Ushirikiano huu umenifanya niwe na uhusiano mzuri na watu kujifunza kutoka kwa wengine na kuongo kuogeza ufanisi wa kazi zangu za kila siku. Kuchunguza ushirikiano kumenifundisha kuwa hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila jambo peke yake ushirikiano hutoa nafasi ya kugawana majibu mawazo na rasirimali jambo lililo punguza mzigo wa mtu mmoja na kuongeza matokeo chanya. Hata hivyo, changamoto kama kuelewana kuaminiana kwa chini au migongano ya mawazo inaweza kuzuia ushirikiano kupitia uzoefu wangu nimejifunza umuhimu wa mawasiliano wazi kusikiliza wengine kwa makini na kuweka malengo ya pamoja ushirikiano pia umenifundisha uvumilivu, ustahimilivu na jinsi ya kuthamini mchango wa kila mshiriki. Faida zake ni kubwa. Ni njia ya kujenga uhusiano thabiti kuongeza ufanisi na kufanikisha malengo makubwa ambayo mtu peke yake hangefanikisha.

Neno uamuzi inamanisha tendo la kuchagua au kuamua jabo furani kati ya chaguo bili au zaidi. Bada ya kufikiri kwa makini, uamuzi hutokana na mchakato wa kiakiri unahusisha. Kwa thamini hali kuzingatia matokeo na kuchagua mwelekeo unahonekana kuwa bola. Kimsingi, wamuzi ni kiini cha vitedo vya binadamu. Kwa sababu kila hatua, anayochukua mtu huwanza kwa wamuzi fulani. Wamuzi unaweza kuwa mdogo na mkubwa. Lakini kila moja anadhali katika maisha ya mtu binafsi na wale wanao mzunguka. Katika maisha ya kila siku, watu hufanya mamuzi mara kwa mara. Kuwenzia mamuzi madogo kama munda na kuwamuka hadi mamuzi makubwa kama kuchagua kazi masomo na mahusiano. Mamuzi unadhiri ratiba malengo na muelekeo wa maisha ya mtu. Kijamii mamuzi husaidia kudumisha nidhamu utaratibu na uwajibikaji. Katika kazi na elimu, uwezo wakufanya uamuzi sahihi huu ogezwa ufanisi, huu punguzwa migogoro na husaidia kufika malengo elio suhudiwa. Hivyo, uamuzi ni sehemu muhimu na usio weza kwepukika katika maisha ya kila siku. Kwa mtazamo mpana, wamuzi unahadhali kubwa kijami, kiuchumi na kielimu. Mamuzi yanapo fanyo na vyogozi huwadhiri mwelekeo wajami na maendeleo ya uchumi na ustavi wa watu wengi. Kielimu wanafunzi wanafanya mamuzi sahihi kuhusu masomo yao. Ujiada viema kwa mustakabali wao. Kiuchumi maamuzi ya kifedha huathiri hali ya maisha ya mtu na familia yake. Kima kita maduni, jami hujengwa juu ya mamuzi ya pamoja na yanaonyesha madali imani na matarajio ya watu wake. Kwa hivyo uwamuzi ni ngumzo muhimu katika maendeleo ya mtu na jamii kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi wamuzi umekua sehemu kumbua ya safari yangu ya maisha. Nimejikuta mara nyingi nikikabiliwa na hali zinazo hitaji kufanya uwamuzi mgumu hasa katika masomo kazi na mahusiano. Kira wamuzi nilio ufanya uri nilazimu kufikiria kwa kina. Kuzingatia adhali za muda mfupi na mlefu na kuzikiriza sauti yangu ya dani. Kuna nyakati ambazo, wamuzi yangu yalikuwa sahihi na yalireta maendeleo lakini pia kulikuwa na nyakati ambapo uwamuzi mbaya uli adhiri kihisia na kunifanya nijifunze kwa njia ngumu hata hivyo kila uzoefu huo uli nijenga na kunipa hekima zaidi. Kutafakali juu ya wamuzi, kumenifundisha kuwa hakuna uwamuzi uzio na matokeo. Changamoto kubwa imekuwa hofu na huwefanya makosa hasa pare uamuzi unapo usisha hatali au mabadiliko makubwa. Hata hiyo, nimejifunza kuwa kutoamua piani uamuzi wenye azali zake. Uamuzi umenifundisha kuwajibika kwa matokeo na chaguo langu. Kujifunza kutokana na makosa na kudhamini uzoefu kama sehemu ya ukuwaji, kihisia mchakato na kufanya uamuzi hureta musongo wa mawazo wakati mungine. Lakini pia huu nipa amani ya dani, inakojua ni ilifanya uamuzi kwa kufikiria kwania jema.

Nne ni nambari inayofuata baada ya tatu na kabla ya tano. Ni moja wapo ya nambari za msingi zinazotumika katika kuhesabu kupanga na kueleza idadi au mpangilio wa vitu. Kihesabati nne huwasilisha ukamilifu wa seti fulani. Hasa inapohusishwa na pande nne msingi minne na vipengele vinne. Zaidi ya kuwa nambari nne pia hubeba maana za kifalsafa na kimaumbile katika maisha ya wanadamu. Katika maisha ya kila siku nne hutumika mara kwa mara bila hata kutambuliwa kwa kina. Tunaitumia kuhesabu vitu kupanga ratiba na kugawanya majukumu mfano siku nne za kazi familia ya watu wanne au hatua nne za kufanikisha jambo fulani. Nambari nne husaidia kuleta mpangilio na uwiano katika shughuli za kila siku. Umuhimu wake unaonekana katika kupanga muda rasilimali na majukumu kwa njia ilivyo wazi na yenye mankiti. Kielimu nambari nne ni sehemu ya msingi kwa kujifunza hesabu sayansi na geografia kama vile pande nne za dunia na hatua nne za mchakato fulani wa kielimu. Kitamaduni jamii nyingi hutumia nne kuwasilisha udhabiti na usawa kwa mfano miguu minne ya meza na inayoiweka imara. Kimaisha nne huto huashiria msingi wa nguo zilizo shikilia jambo fulani. Hivyo nambari nne ina athali pana katika kuelewa mpangilio wa dunia na maisha ya binadami. Katika maisha yangu binafsi nambari nne imekuwa na maana ya pekee katika kupanga na kuendesha shughuli zangu za kila siku mara nyigi napenda kugawanya kazi zangu katika hatua nne ili kuhakikisha kila jambo inafanyika kwa utaratibu pia ninapotafakari malengo yangu hujiuliza kama nimezingatia maneno manne muhimu ya maisha yangu afya elimu au kazi mahusiano na maendeleo binafsi. Njia hii imenisaidia kuwa na uwiano na kuepuka kuchanganyikiwa kwa njia hii. Nne imekua namba ya mpangilio na udhabiti katika maisha yangu. Kutafakari juu ya nambari nne kumenifundisha umuhimu wa msingi imara. Nimegundua kuwa bila gumzo nne zilizo sawa jambo lolote linaweza kuyumba. Changamoto imekua kuhakikisha kuwa kila eneo kati ya hayo manne limepata mda na nguvu zilizostahili. Wakati mwingine kuzingatia eneo moja na kusahau na mengine kumeleta msongo wa mawazo na kutoridhika hata hivyo. Faida ya kufikiri kwa mtazamo wa nne ni kuwa husaidia kutazama maisha kwa upana usawa na mpangilio Unaoeleweka. Kwa mtazamo wa baadaye. Nambari nne itaedelea kuwa mwongozo wangu wa kupanga maisha kwa uwiano na udhabiti. Nimeendelea kuitumia kama kielelezo cha kujikumbusha umuhimu wa kusimamia msingi yote ya kimaisha yangu na pamoja pamoja nne imenijenga tabia na kufikiri kwa mpangilio. Kufanya tathmini ya kina na kuhakikisha hakuna eneo muhimu inalopuuzwa kwa ujumla. Nambari nne imekuwa sehemu ya ukuwaji wangu binafsi na kimaadili imeniwezesha kuunda maisha yenye uwiano. Udhibiti na mwelekeo ulio wazi.

Neno interneti linamaanisha mtandao wa kimataifa unaounganisha kompyuta, simu na vifaa vingine vya kielektroniki ili kubadilishana maarifa. Ni mfumo unaowezesha mawasiliano, upatikanaji na taarifa na matumizi ya huduma za kidijitali kwa haraka, kwa urahisi. Kimsingi, interneti imekuwa muhimili mkuu wa kiteknolojia ya kisasa. Ikibadilisha kabisa namna watu wanavyoishi, kujifunza na kufanya kazi, zaidi ya kuwa chombo cha mawasiliano. Interneti ni hazina kubwa ya maarifa na rasilimali. Katika maisha ya kila siku, interneti hutumika katika nyanja nyingi kama elimu, biashara, mawasiliano na burudani. Wafanyakazi hutumia interneti kufanya utafiti, kuhudhuria masomo mtandaoni na kupata vifaa vya kujifunzia. Wafanyakazi hutumia interneti kuwasiliana kazini, kutumia nyaraka na kufanya mikutano ya mtandaoni. Kijamii, watu hutumia interneti kuwasiliana na familia na marafiki kupitia mitandao ya kijamii. Umuhimu wa interneti unaonekana katika kuokoa muda, kupanua maarifa na kurahisisha maisha ya kila siku. Kwa mtazamo mpana, interneti inaleta mabadiliko makubwa kijamii, kiuchumi na kielimu. Kiuchumi, imefungua fursa ya ajira mtandaoni, biashara za kidijitali na masoko mapya. Kielimu, interneti imepanua upatikanaji wa elimu na watu wengi bila kujali umbali au mazingira. Kijamii, imeunganisha watu na tamaduni na mataifa tofauti ikiongeza uelewa wa kimataifa. Hata hivyo, pia imeleta changamoto. Kama utegemezi kupita kiasi na upotoshaji wa taarifa. Hivyo, interneti ina athari chanya na hasi katika jamii ya kisasa. Katika maisha yangu binafsi, interneti imekuwa sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kila siku. Nimeitumia kupata taarifa, kufanya kazi, kujifunza ujuzi mpya na kuwasiliana na watu mbalimbali. Interneti inasaidia kupanua maarifa yangu na kunipa fursa ambazo nisingeweza kupata bila mtandao. Pia imenisaidia kupanga shughuli zangu, kuokoa muda na kuongeza ufanisi katika kazi zangu. Hata hivyo, nimejifunza kuweka mipaka katika matumizi yake ili kuepuka kupoteza muda na kuathiri afya yangu ya akili. Kutafakari juu ya interneti kumenifundisha umuhimu wa matumizi yenye uwiano na nidhamu, ingawa interneti ni chombo chenye nguvu kubwa. Matumizi yasiyo na mipaka yanaweza kuleta changamoto kama utegemezi, usumbufu wa mawazo na kupungua kwa mwingiliano wa ana kwa ana. Changamoto kubwa imekuwa kuchuja taarifa sahihi kati ya nyingi zilizokutana mtandaoni. Hata hivyo, faida yake ni nyingi. Interneti imenipa maarifa, fursa na uwezo wa kuunganishwa na ulimwengu kwa njia ambazo haikuwahi kuwepo hapo awali. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaiona interneti kama chombo kinachoendelea kuwa muhimu katika maisha yangu binafsi na kitaaluma. Ninaendelea kutumia kwa busara, nikizingatia kujifunza, kujenga ujuzi na kukuza maendeleo binafsi.